Je, unapenda kusikiza radio? Ndio, napenda kusikiza radio. Hasa wakati wa asubuhi ninapojitayarisha kuenda kazi. Kusikiza radio wakati wa asubuhi huwa inanipa nguvu.